Kwanza kabisa kukueka kazi muhimu iwe ya kwanza baada ya hapo nagawa muda kwa kila kazi ambayo nahitaji kufanya na kama inawezekana pia naweza kugawa majukumu mbalimbali kwa watu tofauti kama wanavyo iweza kufanya.

Ndiyo, mnyama wa nyumbani anayeitwa paka. Paka ni mnyama anayependa usafi, hapendi kula matunda, anapenda kula nyama. Saa zingine pia anapenda kula mchele naam, na ni mnyama ambaye anayejipenda sana.

Napendelea joto lakini pia isiwe ni joto jingi maana joto jingi hufanya mtu kuhisi kuchoka. Pia baridi hufanya mtu kuhisi kwa mgonjwa, kupatwa na homa, magonjwa ya mapafu.

La hasha, sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini ningetamani, ningependa siku moja kusafiri, lakini huwa habari ninazopata kwa wale washawahi kusafiri kwa ndege ni kwamba ni ambayo ni rahisi na ni haraka, inapunguza masaa ya kusafiri na pia mtu anaposafiri, anasikia vizuri.

Kwanza kabisa, natambua ni aina ya tatizo gani linalonikumba pale kazini. Kisha nachanganua sababu za ile tatizo kutokea. Baada ya hapo natafuta suluhu na kuchagua suluhu ambalo ni bora. Kisha natekeleza ile suluhu yangu ambayo ni bora. Kisha nafuatilia baadaye kutazama au kuangalia kama ile suluhu ambayo nilitoa imefuatiliwa na kumaliza lile tatizo ambalo linalonikumba.

Kuongeza ujuzi mpya, maana ukiwa na ujuzi unawezapata nafasi nyingi katika kazi na ukiwa na ujuzi unaweza kupata cheo na pia kwa kupata cheo unaweza kuunda mtandao ambao unafanya uwasiliane na watu wengi wenye biashara tofauti tofauti. Pia unaeza kuongoza katika maeneo mbalimbali ya kazi.

Naam napenda kujaribu vyakula vipya maana kujaribu vyakula vingi unaweza kuenda mahali kama mlima Kenya ambao napenda kula nyama kisha ukuje kwa wakikuyu ambao hawapendi kula nyama wanafanya uwe ujuzi wa kujua vyakula vingi tofauti tofauti na kuwa na maarifa juu yake.

Kwanza kabisa huwa nazungumza na wafanyikazi wenzangu kuwauliza jinsi kazi inavyoendelea kisha naenda kunywa chai yangu na kula vitafunio kisha baada ya hapo naenda kutembea kiasi huku nikiskiza mziki. Muda wangu kisha nipa kisogo narudi na kuendelea na kazi yangu ambayo nafaa kuifanya.

Kitabu ambacho ninakipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Nilisoma mara ya kwanza mwaka jana na hadithi yake ni ya kusisimua inahusu mvulana mdogo aitwaye Santiago anayetoka Andalusia Hispania kuenda Misri kutafuta hazina yake ya kibinafsi. Nampenda Santiago mhusika mkuu kwa sababu ana moyo wa kupambana na ndoto zake hata kama dunia inamwambia asifanye. Mwandishi wa kitabu hiki anakuza mawazo mazuri kuhusu kusikiliza moyo wako na kufuata ndoto zako hata kama dunia inakukataza. Nilipata kitabu hiki kupitia rafiki yangu aliyeniambia kwamba ni kizuri na ningependa kusoma kingine cha Veronica Never Dies bado ya Paulo Coelho. Naam.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia ni kufua. Maana natumia mikono yangu kuosha nguo zile na pia baada ya kufua nahisi mwili wangu umechoka nahisi uchovu inanibidi kuketi tu bila kufanya kitu chochote maana manguo ambayo nimefua imechukua nguvu zangu zote.

Katika kazi yangu ya hoteli ningependa ujuzi wakupika zaidi chakula tofauti tofauti maana wateja wanaokuja kila mteja ana chakula anachokipenda hivyo ningependa ujuzi wakujua kupika chakula tofauti tofauti na pia mawasiliano ninavyo ongea na wateja wangu ningependa mafunzo zaidi.

Kuimarisha biashara yangu kutoka kiwanda kidogo hadi kuwa kiwanda kikubwa, na pia nimeweza kuongeza wafanyakazi wengine kazini pia mapato yangu. Yamekuwa yanaongezeka mara kwa mara, na pia nimeweza kuwa na umaarufu ambao unafanya wateja kuja hotelini mwangu. Kwa hivyo.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni japani. Nimekuwa nikisikia mengi kuhusu utamaduni wao wakipekee. Teknolojia yao ya hali ya juu na mandhari nzuri. Ningependa kuona tokyo sky tree fuji mountain na bustani ya cherry blossom. Pia ningependa kujaribu vyakula vyao kama vile sushi na ramen na nakubali kwamba Japani ina historia tajiri.